Mimi napenda sanaa ya uchoraji na uandishi wa maneno na ninapenda uchoraji kwa sababu unanipa nafasi ya kuona hisia zikigeuka kuwa rangi na michoro wakati mwingine michoro mmoja unaweza kusema zaidi kuliko maneno mengi Rangi zenye utulivu kama bluu na kijani hunifanya nijisikie amani huku rangi kali kama nyekundu zikionyesha nguvu na hisia mzito Pia napenda sanaa ya uandishi kama mashairi na hadhiti fu. Maneno yanapopangwa kwa ustadi yanaweza kugusa moyo, kuleta tabasamu au hata kumfanya mtu afikirie maisha kwa kina. Kwangu sanaa ni njia ya kujieleza kupumzika na kuunganisha hisia za ndani na ulimwengu wa nje.

Sohefu wa kushangasa ambao siusahau kiraisi ni ilikuwa wakati nilipokuwa nikisafiri kuenda mahali nisipopachua sana nilichikuta nikikutana na watu wageni kabisa lakini walinipokea kwa moyo wa wasi kanakwamba tumefahamiana kwa muda mrefu Warinishirikisha chakula chao haditi sawa na ata ficheko fyawo pila ofu wala masharsi Kilicho nishangaza saidi ni jinzi tukio hilo ilinifundisha kuwa wema wa binadamu pado upo na unaweza kuchitokeza mahali usipotegemea. Tangu siku hiyo nilichifunza kuwa wazi kwa watu na usoevu mpya kunaweza kuleta kumbukumbu nzuri na mafunzo ya thamani maishani. Ni vizuri kutenda wema, ata pasipo onekana kurudishiwa mkono. Tenda wema nenda zako.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia nyingi kwanza kabisa napenda kuwapongeza waziwazi iwe kwa maneno ya moja kwa moja ujumbe wa kikundi au hata kwenye mkutano mfupi kuambiwa kazi nzuri kwa dhati kunajenga moyo wa umoja na kuonyesha kwamba juhudi za kila mtu zinaonekana Pili napenda kushiriki mafanikio hayo na wengine. Kuyatangaza kwa timu nzima au kwa kiongozi ili kila mshiriki ajihisi kuthaminiwa hii huongeza motisha na kuimarisha mshikamano wa timu. Tatu mara nyingi na andaa sherehe ndogo kama chai ya pamoja, chakula cha mchana au kukaa pamoja, baada ya kazi kwa mazungumzo na vicheko. Hata mambo madogo kama haya huleta furaha kubwa na kumbukumbu nzuri. Mwisho nasherekea pia kwa kutafakari safari ya mafanikio, kuangalia tulipotoka changamoto tulizopitia na tulipo sasa. Hii husaidia kuthamini kazi ya pamoja na kunipa nguvu ya kuendelea kufanya vizuri zaidi siku zijazo.

Nimi napenda kutasama micheso na ninaona ni chambo lenye umuhimu mkubwa sana kwanza kutasama micheso unipa purudani na mapumziko ya akili baada ya siku ndefu na yenye mawazo mengi kuangalia miti unisaidia kupungusa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie hulu furaha ya kuona timu nainayoyipenda ikichesa fisuri unipa ngufu mpya pili micheso unifundisha maadili muhimu ya maisha kama file nidhamu ufumilifu kufanya kasi kwatimu na kukubali matokeo Unapo shuhudia ushindi au kushindwa unachifunza kwamba chuhudi na subra ni muhimu siyo tu kwenye mcheso pali pia kwenye maisha ya kila siku Tatu kutasama mcheso uimarisha ushirikiano na mausiano ya kijamii Mara nyingi watu ukusanyika pamoja kati kutasama mechi kujadili matukio na kushangilia timu zao Hii uchenga urafiki uleta umoja na kufanya watu wajisikie kuwa sehemu ya jamii. Kwa ujumla napemba napenda kutasama mcheso kwa sabapo inanipa furaha unifundisha mafunzo ya maisha na kunisaidia kuungana na watu.

Mimi na penda muandishi anayeitwa chinua achepi kwanza achepe ana uweso wa kuleta maisha ya jamii ya kiafrika kupitia maandishi yake kwa namna ya kufutia sana Kitapu chake cha maarufu things fall apart Kinatuonyesha mchanganyiko wa damadune sa kiafrika na atari sa ukolone kwa mtu mmoja na familia yake na inatufundisha mambo mengi ya kistoria utamaduni na utu wa binadamu. Ningependa saidi jinsi achepe anafiounda wausika walioko uhai na changamoto zao. Lakini pia anafioeleza masingiria na isia kwa undane mkubwa. Maandishi yake yanahamasisha kusoma kwa makini. Kujiulisa maswali ya kina na kuelewa istoria ya Afrika kutoka kwa mtasamo wa undani badala ya kigeni. Pia luga yake ni yenye ngufu lakini singumu kupitiliza. Inafutia na inabaki akilini kwa muda mrefu badala ya kusoma. Kwa kifupi napenda chinua achepe kwa sababu anaweza kuunganisha elimu isia na aditi ya kufutia kwa namna ya kipekee. Na hilo linanifanya nishangwe na maandishi yake kila wakati.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Historia ni kama divisha linalo tufungulia kwenye maisha ya zamani. Inaonyesha jinzi watu walivyo hisi maamuzi waliyoyafanya changamoto walizokabiliana nazo na mafanikiyo waliyoyapata. Kwa kuifahamu historia, mtu anaweza kuelewa kwa nini dunia iko kama ilivyo leo na pia kujifunza kutoka kwenya makosa na mafanikiyo ya walio tangulia. Pia, historia inafanya akili kuwa makini kwa sababu unahitaji kuchagua matukiyo watu na muktadha wao unangalifu. Kwa kifupi, historia ni hadithi ya maisha ya binadamu na kujifunza yake kunaitia shauku na kuipa maana yale tunayokutana nayo kila siku.

Muda wangu mtandaoni huwa ni mchanganyiko wa shughuli nyingi na siwezi kusema kuwa kila siku ni sawa lakini kwa wastani napunguza kutumia muda mwingi bila mpango kwa mfano asubuhi huwa natumia takriban saa moja hadi mbili kuangalia habari kurasa za jamii na badhi ya video fupi fupi zinazo pendeza kisha mchana baada ya kazi au masomo najipanga tena na mtandao kwa takriban masaa mawili hadi tatu. Mara kwa mara kuwasiliana na marafiki kushiriki mawazo na kutafuta tarifa. Jioni napendelea kupunguza muda wa mtandao. Labda dakika thelathini hadi sitinitu. Kwa ajili ya burudani yepesi kama kusoma kuangalia picha nzuri Kwa ujumla, kama ni kukusanya yote nadhani kuwa ni kati ya masaa tano hadi sita kwa siku lakini kwa mpangilio makini ili siku isifanye kupotea kwa sababu muda mtandaoni pia unaweza kupita bila wewe kujua. Pia napendelea kutumia vipindi vifupi fuipi na mapumziko ili akili yangu isipotee kwenye skrini kwa saa nyingi mfululizo.

Mimi mara nyingi napenda kula chakula kilicho rahisi lakini zenye ngufu na lishe kila siku asubui kwa mfano kawaida huwa nakula mayai yaliopikwa kwa njia ya kukaanga kidogo au kuchemsha haya utowa protini ambayo inanisaidia misuri yangu kuamka visuri na kunipa ngufu Pamocha na hayo, mara nyingi najumuisha mkate wa ngano mzima au chapati ndongo. Hili kupata wanga unaotoa nishati kwa muda mrefu. Kisha sipotesi maji. Huwa na kikombe cha chai ya rangi kidogo au masio. Chai yangu uwa na asali kidogo. Si sukari nyingi hili isiongese nishati haraka tu. Pale kudip uendelezo, wa ngufu asubui nzima. Wakati nyingine, ikiwa ninaisi njaa kidogo au ninaataka kitu cha araka. Tunda kama ndizi au apo, unisaidia kuchangia vitamin na faiba na kunipa nishati ya araka. Kwa kifupi asubui yangu ni mchanganyiko wa protini wanga, vitamini kinywachi cha kunywa, kila kitu kikiwa tayari kinanisaidia kuamka vizuri na kuanza siku kwa furaha na ngufu.

Ndiyo, mimi na soma gazeti. Kimsingi, soma gazeti ni muhimi sana kwa sababu kuna saidia kuboresha ufahamu wangu kuhusu matokea ya siku, siasa, mcheso teknolojia na mambo ya kijamii. Pia kuna nipa fursa ya kujifunza mitasamo mbalimbali ya watu na kuendeleza uwezo wa kutathmini habari kwa makini ili niweze kutofautisha kati ya habari sahihi na sile siliso sahihi. Kwa upande mwingine, kusoma gaseti pia kuna nsaidia kuongeza msamiati na kuelewa lugha chambo linaloporesha mawaziliani yangu ya kila siku.

Nilipokuwa mdogo nilipenda sana shughli ambaso siliunganisha furaha na upunifu. Kawaida siku yangu zilikuwa zimejaa mijeso ya inje asa kujesa mpira wa muguu na kuendesha baiskeli karibu na ilimu. Nilipenda pia kuchichorea na kutumia rangi kuunda michoro madogo. Hii ilikuwa njia ya kueleza mawazo yangu na kwa njia ya picha. File file nilipenda kusoma aditi saa jabu na vitapu fya wanasayansi wachanga ambafyo filinipa isia ya kushiriki kwenye dunia nyingine na kunifundisha mambo mapya. Wakati mwingine nilikaa chini mte au kwenye pembe ya nyumba changu na kuandika mashahiri mandogo au kuchesa kwa wapenzi wangu wa watoto wajirani. Kuna pia furaha ya kuchesa mcheso wa kijumla ambapo kila mmojaa wetu angeunda adithi ya kuchekesha au kucharipu kuunda vivaa vidoko Chia mcheso kutoka kwenye mapati ya nyumba kama kuunda mashua kutoka kwenye papo Mapoksi ya tharatafi au magari madoko kutoka kwenye chuma Kilijo dumika.

Ndio natumia teknolojia ya sauti na ina umuhimu mkubwa sana kwa mfano teknolojia ya sauti inarahisisha mawaziliano ikitusaidia kusungumsa moja kwa moja pila kuandika ambayo ni raisi saidi na haraka pia inatumika katika kutafsiri luga Kudipiti fifaa kwa hamri saa sauti na kusaidia watu wenye matutiso ya kuona au kusoma kufikia taarifa kwa uraisa. Teknolojia hii pia inasaidia katika kujifunza kama kusikiliza vitapu fya sauti au mafunzo ya mtandaoni. Na inaweza kuongeza ticha katika kasi na kurahisisha mikutano na kurekodi maelezo muhimu. Kwa kifupi, teknolojia ya sauti inafanya mawasiliano na kupata taarifa kuwa raisi haraka na enye ufahamu zaidi.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda sana kuwahi kwa sababu kunanipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie nipo tayari Nikifika mapema napata muda wa kupanga mawazo yangu kujianda vizuri na kuwepuka msongo wa mawazo wa kukimbazana na muda Pia kuwahi ni njia kuonyesha heshima kwa watu wengine na kwa majukumu niliyo nayo kwa ujumla kuwahi hunisaidia kuwa na nidhamu kuongeza ufanisi na kufanya mambo yaende kwa mpangilio mzuri bila presha yoyote ile.

Ndiyo napenda asali sana kwa kweli asali ni tamu asili inayonifanya nishangilie kila wakati ninayo po kula kitu kidogo chenye asali kwanza ladha yake ni ya kipekee ni tamu lakini si sana kuharibika na ina harufu mzuri ya asili ambayo inanikumbusha maua na bustani napenda kutumia asali kwa njia nyingi Mara nyingi naiweka kwenye chai yangu asubuhi ili niwe na nishati na moyo wa furaha. Pia napenda kuiweka kwenye mkate au kwenye yogurt kwa ladha ya kipeke. Zaidi ya latha, asali ina faida nyingi kiafya, inasaidia mwili kuimarika, husaidia mfumo wa kinga na pia inaweza kupunguza homa kidogo au koo kuwa laini. Ninaiona kama chakula cha asili kina choongeza nguvu na furaha kila wakati moja. Pia napenda jinsi asali inavyotafautiana kulingana na maua yaliyochangia kutengeneza asali. Asali ya maua ya machungwa ina harufu tofauti na ya maua ya ufuta. Na hiyo inafanya kila asali, kila aina ya asali kuwa ya kipekee kwa kifupi, asali sio tamu tu bali pia ina faida ya kiafya na inatoa furaha ya kipekee kila wakati ni napokula au kunywa kitu kilicho ongezwa asali ni chakula ambacho siwezi kulikosa.

Kwanza, baada ya kumaliza shughuli zangu za mchana au jioni napendelea kupumzika kidogo. Hii inaweza kuwa kwa kusoma kitabu kidogo au kuangalia habari au video fupi fupi, tiktoku, zinazopendeza. Hili akili yangu isipate kupunguza mwendo wa haraka wa siku nzima. Kisha mara nyingi napenda kusafisha au kuandaa vitu yangu. Kwa mfano, ninaweka nguo yangu tayari kwa kesha, kufunguwa madirisha kidogo ili hewa safi iingie na kuhakikisha eneo langu la kulala limepangwa vizuri, si kucha vumbi au vitu vinavyoweza kunisumbua. Baada ya hapo napenda kuwa na muda wangu wa faragha kidogo. Hii ni kama kuzungumza na watu wa familia, kuandika mawazo yangu au kushukuru kwenye daftari au hata kujiuliza maswali kidogo ya siku iliopita. Yote haya husaidia akili yangu kutulia. Kabla ya kulala mimi hupumzika kwa kufanya mazoezi kidogo ya kupumua na kutafakari kwa kimya. Ili mwili wangu na akili yangu iwe tayari kwa usingizi. Mwisho kabisa nashika kitabu au simu kidogo kwa dakika chache lakini kwa makini ili nisivuruge usingizi. Kisha ninaweka taa mbali na kulala kwa amani. Kwa kifupi, usiku wangu kabla ya kulala ni mchanganyiko wa kupumzika, kupanga, kutafakari na kupumzika kabisa ili kuingia usingizini kwa amani.

Kwanza, ninapo waona wafanyikasi wapya huwa natapasamu ladhati na kuwapungia mkono kwa heshima na baada ya hapo huwa na muda wakuwasalimu rasmi na kuanza masungumzo madogo ili kuchenga warafiki. Mara nyingi uwa na wapa ufafanusi wakwanza, juu ya kampuni au ofisi, nafanya iwe raisi kuwelewa shughuli taratipu na machukumu ya. Baada ya hapo huwa nawapeleka kwenye sehemu mbalimbali za kasi, kuwa chulisha wafanyikasi wengine na kuhakikisha wanajua wapi kila kitu kiko kama file nyumba fya mkutano, chumba, chakulala na fifaa muhimu. Hii ina wasaidia kujisikia nyumbani na kuondoa hofu ya kuanza kasi upya. Mara nyingi pia huwa na muda wa kuuliza chinsi wanafyo isi kuanza kasi na kama kuna changa moto yoyote wanaya weza kukapiliana nayo. Hii inasaidia kuonyesha kwamba tunadhamini hisia zao na tunataka waanze kwa urahisi. Mwisho huwa na maneno ya motisha na kuwahakikishia kwamba tunaendelea kuwa pamoja na ili wafanikishe kasi yao kwa ufanisi.

Mimi napenda kufanya marafiki wapya kwa utaratibu unaofanya iwe rahisi kujenga uhusiano wa kweli na wakudumi. Kwanza, napokutana na mtu mpya huwa natabasamu la dhati na kwanza kwa kumsalimi kwa heshim. Hii inawapa hisia na faraja wa kuondoa hofu ya kuzungumza na mtu ambaye hawajafahamiana nae. Baada ya hapo huwa na masungumzo madogo ya kirafiki kuuliza maswali ya kawaida. Hii husaidia kugundua mambo yanayofanana kati yetu na kutoa msingi wa masungumzo ya baadaye. Mara nyingi pia nasikilia kwa wajina yanapo sema kuonyesha kwamba ninameshauku ya kujua zaidi kukusu maisha yao, hisia yao na mawazo yao. Napokuwa na nafasi huwa napendekeza, kufanya mambo pamoja kama kinywaji ya chai, mcheso au kutembea kidogo hivi, kusaidia kujenga uhusiano wa karibu kwa sababu, kushirikiana katika shughuli ya kila siku hufanya watu, wajisikie karibu na wewe. Mwisho ni na jitahidi kuwa mtu wa kuwa kuwaminika kwenye moyo wa kusaidia. Ninapo kuwa na marafiki wapya. Huwa naweka juhudi ya kuwasiliana mara kwa mara. Kushirikiana katika mambo madogo na kuonyesha kuwa na dhamani ya urafiki wetu. Huu unafanya uhusiano wetu kukua kwa njia ya asili na wenye ngufu.

Ninapo sherehekea sikukuu huwa nakuwa na mpangilio wa kufanya sherehe iyo na ya furaha ya kumbukumbu na ya kushirikiana na watu wengi Kwanza, napanga mapema mambo muhimu ya sherehe kama vile mahali tutakutana. Watu wanao shiriki na vitu muhimu ya kuandaa kama chakula kinywaji na mapamba. Hii husaidia kuhakikisha kila kitu kiko tayari na hakuna haraka au msongamano siku hiyo. Siku ya sherehe huwa na shauku kubwa. Kwa kawaida napambanua nyumba au eneo la sherehe kwa mapambo yanayofaa na kuleta hisia ya furaha. Mara nyingi pia huwa na watu maalum wa kuandaa chakula. Ambacho huwa cha ladha nzuri na cha kuvutia macho na hisia. Hii hufanya sherehe iwe ya kuvutia zaidi kwa kila mtu anaye hudhuria. Wakati wa sherehe, huwa natabasamu la dhati kushirikiana na wageni kucheka pamoja na kusherehekea kwa njia ya pamoja. Napenda kushirikiana na familia marafiki na wenzangu kwa kuimba kucheza au kufanya mchezo midogo ya katikati ambayo huongeza furaha na mshikamano miongoni mwetu. Pia huwa na muda kumbukumbu maana hiyo siku kwa mfano shukrani wala kidogo au kumbukumbu za histori.

Mimi ninapendelea shati. Kwa sababu, shati ina umuhimu wake nyingi. Kwanza, shati ni mavazi ambayo yanatoa muonekano wa heshima na usafi. Ninapovaa shati huwa na hisia ya kujitahidi kuonekana vizuri kwa kuwa ni nidhamu katika kila jambo ninalonafanya. Hii ni muhimu hasa pale ninapo kuwa kazini shulini au kwenye mikutano kuwa na inafanya wengine wa kuniheshimu na kunipa sifa ya kuaminika. Pili, shati linafaa kwa hali tofauti za maisha, linaweza kuvaliwa kwenye sherehe rasmi hafla za kijamii au ata kwenye shughuli za kawaida ili kuonyesha uangalifu wangu kwa muonekano. Pia linaweza kuunganishwa nakoti tai au fulana ya ndani, jambo linalaongosza urahisi na mvuto wa mtindo. Aidha, shati linafarahisha kwa sababu linafaa kwa hali ya joto au baridi kulingana na aina ya kitambaa. Kwa mfano, shati ya kitambaa laini linaweza kunipa raha na huru wa kutembea kula bila kusababisha joto au kutojisikia vizuri. Hii inafanya shati kua chaguo bora la kila siku. Mwisho, shati tu simavazi, bali ni sehemu ya kuonyesha utu wangu, nidhamu na heshima kwa wengine. Hii ndiyo maana napendelea shati zaidi kudiko tishati.

Wakati wa likizo mimi najistawisha kwa njia tofauti kulingana na siku na hali ya hewa lakini kwa ujumla napendelea kutumia muda wangu kwa njia inayo nifanya nijisikie vizuri na kustarehe kila asubuhi nikiwa likizo najiamulia kuamka. Bila kuharakisha nikiweko na usingizi wangu kidogo wa zaida Baada ya hapo mara mingi nakuwa na kipindi chakunywa chai au kahawa huku, nikifurahi amani ya asubuhi Baada ya hapo napenda kupanga shughuli zinazonifuraisha, lakini pia zinanifundisha kitu kipya Kwa mfano, siku moja naweza kuenda kutembea kwenye bustani au pwani, nikifurahia mandhari na hewa safi. Huku nikichukua picha na kuandika mawazo yangu kwenye daftari. Siku nyingine napenda kusoma vitabu au kuona filamu nzuri ambazo zimenifurahisha au kujifundisha kitu kipya. Pia wakati wa likizo napenda kutumia muda na familia na marafiki. Hii naweza kuwa kwa kula pamoja kucheza mchezo au hata kuzungumza na kushirikiana hadithi za maisha shughuli hizi zinanifanya nijisikie kuunganishwa na wale ninaowapenda na kunipa furaha isiyo na kifani. Usiku wa likizo mara nyingi najipanga kupumzika zaidi. Nikipata nafasi napenda kusikiliza mziki unaonifanya nijisikie tulivu au kufanya mazoezi ya kupumzika kama yoga au meditation ili kuondoa msongo wa mawazo. Hii yote imenifanya nijisikie kuwa na nguvu furaha na tayari kwa siku nyingine ya likizo.

Timu bora ya mpira wakirugby wakiamerikani kwa histri wengi huchukua New England Patriots Hii timu imejulikana sana kwa ushindi wake mnono katika National football League kipindi cha miaka elfu mbili hadi elfu mbili na ishirini Patriots walishinda Super Bowl mara sita jambo ambalo imefanya wachesaji wao kama Tom Brady na Koja Bill Pilichick kuwa maarufu sana. Wanawachezaji mzuri sana kwa nafasi ya quarterback ambaye ndiye anapanga mashambulivu na kutuwa pasi bora. Bali na batteries, timu nyingine sinazoonekana kuwa bora kwa historia ni Beats, Buck, Steelers, Dallas Cowboys na San Francisco, 49 years ambayo. Pia imejishindia superball mingi na sina mashabiki wengi. Kwa jumla timu bora sio tu ili inayoshinda mara mingi. Bali pia ile yenye historia mzuri mchezaji bora na mashabiki wa nguvu. Kwa hivo, mshabiki wa patroits ni mchezo mkali kwa sababu ushindi wao unastahili pongezi na wachezaji wao ni wabunifu.

Ndiyo, napenda kuchesa mcheso ya fideo. Mcheso ya fideo unipa purudani kubwa na unisaidia kupumzika baada ya siku ndio ya shukri. Napenda hasa mcheso inayaitaji kufikiria na kupanga mikakati kwa sababu unifanya kutumia akili saidi na kuporesha uwezo wa kutatua matatiso. Pia, mcheso ya fideso, fideo unisaidia kujifunza kufanya maamusi ya haraka, kuongesa umakini kwa wakati mwingine kushirikiana na wachesaji wengine mtandaoni. Chambo linaloinaarisha mawaziliano ya kasi ya pamoja. Saidi ya haya, micheso hii unifanya nisikie furaa kunipa nafasi ya kuingia kwenye dunia tofaudi yenye changamodo na upunivu. Mjeso huu wa fidio pia unisaidia katika kupunguza mzongo wa mawazo na kutuliza akili baada ya siku ndefu ya kufanya kasi.

Mimi napenda kusasisha fifafi vyangu mara kwa mara ili kuakikisha finabaki kuwa salama finafifanya kasi vizuri na finaweza kutumia programu mpya bila shida Kwa mfano kuhusu simu yangu mimi napanga kusasisha mfumo wa wendeshaji kila wakati kuna sahi sasisho linalo tolewa na mtengenezaji. Hii ni muhimu kwa sababu inasaidia kusuwiya virusi, inaboresha utendaji wa simu. Na mara nyingi uleta fipengele fipya, finavyowesa kufanya maisha kuwa rahisi. Pia mimi hupima kama programu sote, ziko kwenye toleyo jipya kama kuna sasisho za apps kama whatsApp Google Maps au musiki. Mimi nafanya mara kwa. Hii inasaidia kwa kikisha simu inafanya kasi kwa haraka na aina matatiso ya kiufundi. Kwa kifupi, mimi siwesi kusubiri sana. Mara mtu anapokea tarifa ya sahisho. Mimi mara moja napanga kusasisha. Hili simu iwe mara salama na yenye. Utendaji bora.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa upande wangu, kufanya kazi nyumbani kunatoa faida nyingi. Kwanza, kunarahisisha kupanga muda kwa urahisi kwani sihitaji kusafiri kwenda ofisini. Hivyo ninaweza kwanza kazi haraka na kumaliza kwa ufanisi zaidi. Pia, mazingira ya nyumbani ya naweza kuwa tulivu zaidi. Chambo linalo zaidi ya kuzingatia vizuri pia usumbufu mwingi. Zaidi ya hayo, kazi ya nyumbani inarahisisha mchanganyiko wa maisha binafsi na kazi. Kwani mara nyingi ninaweza kupumzika kidogo au kushughulikia mambo ya nyumbani pila kuadhiri kazi. Pia hupunguza gharama ya usafiri na muda unautumika njiani. Jambo linalo ongeza ufanizi wangu wa kila siku. Kimsingi, kufanya kazi nyumbani kuna rahisisha maisha, kuna poresha umakini na kusaidia kudumisha na majukumu ya kazi kwa utulivu zaidi.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu ubunifu unaumuhimu sana mkubwa kwangu katika maisha ya kila siku Kwanza ubunifu unansaidia kupata njia mpya na bora wa kutatua matatizo pale ambapo njia ya kawaida sinashinda mawazo ya ubunifu ufungua milango na suluisho mbadala Pili, ubunifu unifanya niweze kueleza mawazo hisia na maarifa kwa namna inayoeleweka na kuvutia zaidi. Iwe ni kwa kuandika, kufundisha, au kusaidia wengine. Vile vile, ubunifu uongeza ufanisi na maendeleo kwa sambabu. Huleta mawazo mapya yanayoweza kuboresha kazi teknolojia au maisha ya jamii. Kwa ujumla, pia uongeza kujiamini kwani mtu anapobuni na kuona matuko ya mawazo yake ujiona anadhamani na mchango wa kipekee. Kwa ujumla, ubunifu ni chanzo cha maendeleo mawasiliano bora na furaha katika maishi.

Mimi ninapenda harufu ya mvua inayoangukia kwenye udongo baada ya joto la mchana Harufu hiyo inanikumbusha utulivu na asili inakuwa laini yenye nguvu kidogo na yenye kustarehesha pumzi Pia napenda harufu ya chai moto yenye mdalasini na vanila Hasa asubuhi kwani inafanya nafsi yangu kuwa tulivu na yenye furaha Ikaniamsha polepole bila mshtuko harufu hizi zinanipa hisia za amani furaha kidogo na kila siku na za kunikumbusha vitu vyenye dhamani sana kama nyumbani, bustani, au wakati wakupumzika.

Ndiyo nimewai kulima kulima ni shughuli muhimu sana kwa sababu kunaleta faida nyingi kwa maisha ya kila siku kwa mfano inaleta chakula kulima husaidia kupata chakula cha familia na jamii kama mahindi viazi matunda na mboga mboga hii inasaidia kuepuka njia na kudumisha afya pili inayokupa mapato zao, za kilimo linaweza kuusza sokoni na kupata pesa ambayo inaweza kutumika kwa mahitaji mingine ya maisha. Tatu, kuna mazoezi ya mwili. Kulima ni kazi ya mwili ambayo husaidia kuwa na afya njema na kufanya mazoezi ya nguvu na endurance. Tatu, kuhifadhi mazingira. Kupanda miti na mimea husaidia kupunguza mmonyoko wa udongo kuondoa kabuoni hewa na kulinda mazingira. Tano ni elimu na ustadi kulima hufundisha uvumilivu mpangilio na ufahamu wa msimu mbolea na mati Kwa ujumla kulima tu si kazi si kazi ya kupata chakula bali ni njia ya kujenga maisha bora na afya njema.

Ningependa kutembelea china, nchi yenye historia ndefu na utamaduni wa kipekee unawavutia watu wengi duniani. Kinaishia kuwa moja ya nchi zenye mchanganyiko mkubwa wa miji ya kisasa na maeneo ya kihistoria. Kwanza, china ina miji mikubwa kama Beijing na Shanghai, ambapo unaweza kuona majengo ya kisasa, maduka makubwa na teknolojia ya juu Lakini pia kuna sehemu za kihistoria kama ukuta mkubwa wa China ambao ni moja wapo wa maajabu ya dunia. Ajabu jinsi watu walivyoweza kujenga kuta izo kubwa kwa mikono nazikiwa na mawe nzito. Pia napenda sana haongshami. Milima yenye mandhari ya kupendeza yenye mawingu yanayo futika. Mapande ya miti na mito ya asili nipahali pazuri pa wapendwa kupika picha na kutafakari asili zaidi ya hayo, China inautamaduni wa kipekee kama chakula chakienyeji Sherehe za jadi na sanaa za mapambo kama nguo za kale na sanaa za ukuta kutembelea china kungeweza kunipa fursa ya kugusa historia ya miaka elfu mbili kuonja ladha ya tofauti ya chakula na kuona mchanganyiko wa zamani na mapya kwa macho yangu.

Mimi napendelea kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima na wazi, kila siku nikiwa kazini napanga muda wa kuzungumza nao ili kuelewa kazi zao changamoto wanazokutana nazo na pia kuhamasiana. Wakati mwingine tunatumiana ujumbe mfupi wa simu au barua pepe kwa mambo madogo, lakini kwa maaamuzi makubwa au mazungumzo muhimu. Napendelea kukutana uso kwa uso au kupitia simu ya mkutano ili kuepuka kutoku elewano. Pia napenda kuwa msikifu. Kusema kidogo lakini kusikia mengi. Hii inasaidia wafanyikazi wenzangu kujisikia kuwa wanaskika na dhamani yao inatambuliwa. Nikiona tatizo linajitokeza napendelea kulitatua kwa haraka kwa kushirikisha Kila mtu anayehusika badala ya kuiacha ikaongezeka. Kwa kifupi, mawasiliano yangu na wafanyikazi wangu ni ya wazi, heshima na yenye kusikilizana na kushirikiana.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege, kusafiri kwa ndege ni uzoefu wa kipikee kwa sababu unapunguza muda wa kusafiri kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na kutumia njia ya ardhi au baharini. Kwa mfano, safari ambayo ingeweza kuchukua masaa kadhaa kwa basi au gari, kwa ndege inaweza kuchukua tu saa chache umuhimu wa kusafiri kwa ndege ni mkubwa, kwanza inarahisisha kusafiri kwa umbali mrefu, hasaa kuenda nchi nyingine au mji ilio mbali. Pili, inasaidia kuokoa muda na kuifanya safiri kwa rahisi zaidi. Hasaa kwa wale wenye ratiba ngumu. Tatu, ni salama na inavifaa vya kisasa vinavyosaidia kuhakikisha abiria wanapata usafiri wa haraka na uliyo salama. Kwa upande mwingine, kusafiri kwa ndege pia kunachangia fursa ya kuona mandhari kutoka juu. Jambo ambalo linaweza kuwa la kupendeza sana kwa wapenda utalii au picha.

Mimi napendelea mfumo wa android kwa sababu inatoa uhuru saidi wa kupadilisha na kuunda simu ipasavyo napenda chinsi unaweza kupakua programu kutoka kwenye play store au kutumia fasili ya APK mara kwa mwara na pia unaweza kubadilisha interface ya simu kama ranking Fonts na icons kulingana na ladha yako. Pia mfumo hii inawaruhusu kushirikiana kwa urahisi na fifaa fingine fya teknolojia kama file computer, tv na saa sa ki sasa. Muhimu pia ni kwamba Android inafifaa mbalimbali fya bei tafauti. hIfyo unaweza kupata simu yenye ngufu au ya bei na fuu kulingana na bajeti yako.

Mimi napenda mchesaji wa mpira wa miguu wa brasil Neymar Kila wakati ninapoangalia mcheso napenda jinsi anavyoweza kudripwa wapinzani wake kwa ustadi mkubwa Anakasi udhibiti wa mpira na uwezo wakufanikisha mabao kwa njia ya ajabu nimefutiwa sana na chinsi anapo shirikiana na wachesaji wensake kwenye uwanja akifanya timu iwe na nguvu saidi. Pia napenda tabia yake ya kuchesa kwa shauku na kujituma. Inanikumbusha jinsi michesho, inafyokua ya kusisimua na ya furaha tele.

Ndiyo, napenda kula popcorn sana. Popcorn sio tu ya kutafunwa kitamu. Pali pia ni rahisi kula wakati wa sherehe kama kuangalia sinema au kuzungumza na marafiki. Umuhimu wake pia upo kwa afya. Popcorn ni nayo pikwa vizuri kwa mafuta mingi. Ni chanzo kizuri chawanga na nyongeza. Ambayo husaidia memenyo, nachakula na kufanya tumbo liwe na furaha. Pia ni kutafunuwa kinachofanya mtu ashike mawazo kidogo mbali kikapunguza stress na kuleta furaha wakati wa burudani.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa kofia. Kwa kweli, kofia situ ni kipande cha mavazi. Kinachoongeza mtindo pale pia ni muhimu sana kwa sababu husaidia kulinda kichwa na nywele didi ya jua kali, baridi na mvua. Kofia inaweza pia kuonyesha utu na ladha ya mtu kwa mfano. Kofia ya rangi tafauti au yenye muundo maalum yaweza kufanya mtu aonekane tafauti na kuvutia. Pia wakati mwingine, kofia hutoa hisia ya faraja na usalama. Hasa wakati wa shughuli za nje kama mchezo au matembezi.

Ndiyo, napenda kufaa vipuli. Umuhimu wake ni kwanza kufunga na kuweka nguo sawa. Vipuli vinasaidia nguo kufungwa vizuri iwe shati koti au skete. Pila vipuli nguo singetokuwa rahisi kuvaa. Pili inaosalama na urahisi. Finasaidia kudumisha nguo kwenye mwili pia pila kuanguka na kufunguka. Tatu, upunifu na mtindo. Vipuli vinaweza kuongeza mfuto wanguo kwa rangi ukubwa au umbo lake maalumu. Nne, kutofautisha mtindo. Shati mbili zinaweza kuwa sawa lakini vipuli tafauti vinaweza kuifanya iyonekane tafauti kabisa. Kwa kifupi kufaa au kutumia fipuli, uongeza usuri utaburisho na urahisi waunguo.

Kwangu kama mkristo, jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu linaweza kuwa imani yangu kwa mungu na yesu kristo. Kwa mfano, mimi ni mkristo na jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kuishi maisha yangu kwa mujibu na mafundisho ya Bibilia. Ninajua kwamba imani yangu kwa Mungu inanipa muongozo, faraja na nguvu katika jambo lolote ninalofanya. Ninaamini kwamba sala ni njia muhimu ya kuwasiliana na mungu. Na kusoma bibilia kunanifanya nijue zaidi mapenzi yake na jinzi ya kuishi maisha mema. Pia kushirikiana na wengine katika ibada upendo na huduma kwa jirani ni jambo la msingi kwangu. Kwani yesu alituagiza tupendane kama tunavyo jipenda sisi wenyewe kwa wenyewe.

Study zilizo muhimu kwa kazi yangu ni kama kwanza ushirikiano kila mara napenda kushirikiana vizuri na wenzangu ushirikiano unarahisisha kazi unapunguza makosa na unafanya mazingira ya kazi kuwa na furaha na yenye ticha ni kama timu kila mmoja anachangia na matokeo huwa bora zaidi pili nidhamu kuwahi kufanya kazi kwa wakati na kufuata taratibu ni study muhimu sana nidhamu inatusaidia kuhakikisha kila kitu. Kinaenda kama mpango bila kusababisha mchanganyiko au ucheleweshaji. Tatu ni mawasiliano. Kuwa na mawasiliano wazi ni muhimu sana. Kwa mfano, kueleza kile unachofanya, kuuliza maswali pale unaposita, au kutoa mrejesho kwa wakati unasaidia kazi kuendelea vizuri. Nne ni ubunifu na uwezo wa kutatua shida. Mara nyingi kazi inakuletea changamoto zisizo tarajiwa. Kwa hivyo, study inayoweza kutatua matatizo kwa ubunifu na haraka ni muhimu sana. Tano ni uajibikaji. Kila wakati kufanya kazi kwa uwaminifu na kubeba huo uajibikaji wa matokeo yako na msingi wa heshima na kuaminiana kazini.

Kila asubuhi nikiamka, jambo la kwanza ni kusafisha pumzi kidogo na kujiandaa kiakili kwa siku. Kisha ni anze na chachi ya chai. Chai yangu lazima iwe na nguvu kidogo. Sio hafifu sana. Nafanya hivi kwanza napeleka maji kwenye moto hadi ya sikie kupasuka kidogo. Kisha nitaweka majani ya chai ndani ya kikombe cha moto. Baada ya hapo nafanya mandalizi ya viungo. Mara nyingi kipande kidogo cha tangawizi, karafuu na mdalasani kidogo. Hili harufu itoke na iwetamu. Baada ya dakika chache na inua na kuichanganya na sukari kidogo na ikiwa ni lazima naweka maziwa. Ndipo ninapo pata kikombe cha moto kilicho kamilika ninakaa kando kidogo na pumzika kidogo nikifurahia harufu na ladha wakati wakujianda kwa siku nzima.

Sifa mzuri wa kiongozi ni kwanza uongozi wa mfano Kiongozi msuri lazima awe mkweli waadilifu na awe mtu wa kuamimika maneno yake yanapaswa kuendana na matendo yake watu huona uongozi wa kweli kupitia matendo si maneno tu Pili uwezo wa kuwasikiliza Kiongozi mzuri anasikiliza hoja na hisia ya wafuasi wake Hii inasaidia kujenga uelewano na kuondoa mgongano Pia kuwasiliana kwa uwazi ni muhimu kwa kila mtu ajue malengo na matarajio, maono na malengo. Kiongozi mzuri anaona mbali mbele na anaweka malengo makubwa lakini yanayo wezekana. Anaweza kuongoza watu kuelekea malengo, haya kwa mpangilio kwa hatua kwa hatua. Nne, anafaa kuwa na ujasiri. Mara nyingi uongozi unahusiana na kufanya maamuzi mangumu au kusimama kwa kile ambacho ni sahihi hata iwapo kuna upinzani. Ujasiri huu huonyesha mfano kwa wafuasi. Tano, anafaa kuwa na upunifu. Dunia hubadilika kila wakati. Kiongozi mzuri ana uwezo wa kutatua matatizo kwa njia mpya na kubadilika kulingana na hali.

Mimi napenda harufu ya chai mpya ya viungu. Ile chai yenye mdalasani, kadamu na ginger. Harufu hii ina mchanganyiko wa upole na nguvu. Inakufanya ujisikie raha utulivu na wakati huo huo ukamuangizia mwili. Napenda jinsi harufu hiyo inavyoweza kunirudishia kwenye asubuhi tulivu. Jikoni yenye mwanga wa jua na vinywaji moto vikijaa vikombe. Ni harufu inayochanganya kumbukumbu nzuri na utulivu wa akili. Ikikufanya iwe harufu ya kupendeza sana. Harufu hiyo inafanya asubuhi iwe ya kuvutia na ya kuchangamsha sana. Pia inasaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Apo unapo amka na kukufanya uwe tayari kuanza siku inayofuata.

Mimi napenda majira ya joto, majira haya yananifanya nijisikie mwenye furaa na mwenye nguvu saimi. Napenda kwa sababu kuna mwanga mwingi wa jua hali ya hewa huwa ya kupendesa na ni raisi kufanya shughli mbali mbali kama kutembea nje kusafiri au kukutana na marafiki. Pia majira ya choto unipa na fasi ya kupa mafasi mepesa na kufurai ya mazingira ya asili kama bustani, fukwe au mashambani. Kwa ujumla, majira ya choto unipa amani ya moyo na kunifanya nijiskie huru na mwenye matumaini. Majira ya choto pia nipoa kwa kuenda kuogelea ili kutuliza mwenye. Wakati wa joto kuogelea inasaidia katika kupunguza joto mwilini na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta freshness katika mwili.

Siku yangu ya mvua ni tofauti kidogo na siku nyingine kabisa. Kwanza, maratu mvua ikianza kunyesha. Mimi huwa napenda kukaa ndani kidogo. Ukifurahia sauti ya matone ya nayo piga kwenye paa au dirisha. Hapo mwanzo napenda kunywa kikombe cha chai au kahawa yenye moto. Inaifanya siku ya mvua kuwa ya kustarehesha na ya kupumzika. Wakati mwingine, napenda kuanda vitabu au gazeti niki kusudia kusoma kwa utulivu bila haraka yoyote. Shughuli nyingine ninazo penda ni kuandika au kufanya kazi za ubunifu. Labda kuandika hadithi, shairi au kujaribu kupaka rangi kwenye michoro yangu. Hii inafanya mvua kuwa chanzo cha msukumo kwani mara nyingi anga yenye wingu huchangia mawazo kuzunguka kima taifa ndani ya akili. Kwa muda mwingine, napenda pia kutazama filamu nzuri au kipindi cha televisheni chenye mapenzi ucheshi au hathari kidogo ambayo inaendana nhali ya mvua. Wakati mvua inapungua, uenda ni kavua koti la mvua na kuenda kutembea kidogo nje ni kifurahia harufu ya ardhi yenye unyevunyevu na upepo mdogo. Kwa kifupi, siku ya mvua kwangu ni mchanganyiko wa utulivu, ubunifu na furaha kidogo ya maisha.

Kwangu siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya furaha kubwa na ya kipekee kwangu najipeleka jinsi ninavyosherekea kwa marefu na mapana kwanza asubuhi yangu huanza kwa kuamuka mapema kidogo nikijisalimisha na kufikiria mwaka mpya na maisha yangu mara nyingi napata zawadi ndogo kutoka kwa familia yangu kama kadi zapongezi au kitu kidogo kilicho pendwa sana Kisha tunakuwa na kifungwa kinywa chakipeke. Kisha tunaelekea kujijumuisha na chakula tunachokipenda sana. Kama pancakes au chapati chenye shangi na asari. Pamoja na chai au kahawa nzuri. Bada hapo napenda kutumia maduka na marafiki na familia yangu. Tunacheka kuzungumza na kusherehekea pamoja. Mara nyingi pia huwa na sherehe ndogo nyumbani ambapo kuna mapambo. Vitu yenye rangi nzuri na keki ya latha nzuri. Keki ni kitu cha kipeke kila mwaka na pendelea keki yenye latha mpya iwe ni chocolate vanilla au fruity. Usiku mara nyingi huwa na sherehe ndogo ya chakula chajioni na familia ambayo tunashiriki hadithibu kucheka na kufurahiya muda pamoja. Najisikia kusherehekea maisha yangu mafanikio yangu na pia kutambua watu wanao ifanya niyo nini ninae ya leo. Siku yangu ya kuzaliwa kwangu si tu kuhusu zawadi. Mbali ni kuhusu shukrani, furaha na upendo wa watu waliopo karibu nami.

Mimi napenda sana kula samaki. Kula samaki ni muhimu sana kwangu kwa sababu ni chakula chenye virutubisho vingi ambavyo mwili unahitaji. Samaki huwa na proteini ya juu yenye mafuta mazuri yanayosaidia moyo na ubongo kufanya kazi vizuri. Pia yana omega 3 fatty acids ambayo ni muhimu sana kwa afya na akili na kupunguza adhari ya magonjwa ya moyo. Zaidi ya hayo, samaki ni rahisi kutengeneza na ni chakula chenye afya. Kinacho nisaidia kudumisha nguvu na afya ya mwili kwa ujumla. Kwa kifupi, kula samaki si tu kwamba ni kitamu. Bali pia ni njia ya kuimarisha afya na nguvu za mwili.

Ndiyo mimi napenda chakula cha haraka sana umuimu wake ni mkubwa kwa sababu unarahisisha maisha yetu ya kila siku wakati mwengine mtu anakua na shughuli nyingi achira ya au shule na hana muda wa kupika chakula chenye taratibu Chakula cha haraka kinatoa suluhisho ya haraka. Ukapata kitu chakula pila kuchelewa. Pia ni raisi kushirikisha na marafiki au familia kwa sababu mara nyingi upatikana katika maeneo ya pamoja kama mikahawa ya haraka. Hata hivo ni muhimu kutumia kwa wastani. Kwa sababu chakula cha haraka mara nyingi kina chumvi, mafuta na sukari nyingi ambazo si nzuri sana kwa afya kama kilichoandaliwa nyumbani lakini kwa haraka na raha ni sahihi sana.

Mtaa wangu ni mtaa wa Nairobi. Napenda mtao wangu wa Nairobi sana. Kwa sababu nyingi sana. Kwanza mtaa wangu unamaisha wa kipekee. Unapo kuwa ukienda sokoni unasikiliza kelele za wauzaji. Wakipiga mtaangazo. Watoto wakicheka wakichesa mpira kwenye barabara na magari ya kipita kwa haraka lakini kwa mpangilio unaoeleweka. Hii inaunda hali ya uhai na pia na shati ya kila siku. Pili, napenda wafufi wajirani, zetu na majirani kwa ujumla. Wanaweza kusaidia kwa chambo, kwanzia kushirikiana na kwa haraka hadi kuto chukiana kwa mambo madogo madogo. Hii inafanya mtaa kuwa mahali salama na pa kijamii ambapo unaweza kujisikia kama uko nyumbani. Tatu, masingira ya mtaa wangu ni mzuri sana. Kuna miti ya kifuli katika sahemu za mkutano, mahuwa yenye rangi nzuri barabarani na wanyama wadogo kama ndenge na paka wanapo jirudia kila siku. Hii inaleta hisia ya utulivu na furaha. Pamoja na changamoto kama msongamano wa magari au kelele za jioni. Bado napenda mtaa wangu kwa sababu unamchanganyiko wa maisha ya kisasa na ya kijamii na kila siku unaweza kuona chambo chipya. Kwa kifupi, napenda mtaa wangu wa Nairobi kwa sababu ni mahali ambapo maisha yanatiririka kwa nkufu, urafiki uko kwa karibu na bado kuna amani ndongo ya kichani na maisha ya kawaida ya watu.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya mimi hupenda kutumia muda wangu kusoma vitapu makala na taarifa mbali mbali Kwa sababu huniongezea maarifa na kunisaidia kufikiri kwa kini pia napenda kusikiliza msiki wa kupumzika kwani hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie mwenye furaha Wakati mwingine napenda kutafakari na kupanga malengo yangu, jambo linalo nisaidia kuwa na mwenigo mzuri wa maisha. Shuguli hisi unifanya nijisikie nikiwa na hamanu, mwenye motisha na tayari kukabiliana na changamoto saa kila siku za maisha.

Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani hasa kama inavyio kwenye bendera ya kenya kijani kwenye bendera kinawakilisha aradhi yenye rotuba na uzalishaji wa kilimo jambo ambalo linaonyesha maisha ukuwaji na matumaini ya taifa letu napenda rangi hii kwa sababu inanikumbusha mazingira ya asili ya kenya mashamba yenye miti na mazao na pia huniweka kwenye hali ya utulivu na furaha kila ni napo iona kijani ni rangi ya matumaini na nguvu na ni rahisi kuipenda pale unapoichanganya na zingine kwenye bendera Rangi hii pia inaonyesha mandhari nzuri kwa miti na mimea.

Mimi napenda kula kwenye mikahawa ya kufuli. Kula kwenye migahawa ya kufuli kuna umuhimu wake mkubwa. Kwanza hututupa wa hifadhi dhidi ya mvua au jua. Hivyo unafurahia chakula bila wasiwasi wa hali ya hewa. Pili huwa na mazingatia ya usafi na mpangilio mzuri. Jambo linalofanya chakula kuwa chenye ladha zaidi na kuliwa kwa haraka. Zaidi ya hayo mara nyingi migahawa ya kufuli hutua mazingatio ya mapambo na mandhari nzuri. Ambayo huongeza furaha na starehe wakati wa kula. Husababisha mtu kuishi vizuri zaidi na kupata changamoto chacha za maisha ya kila siku.

Kwanza kabisa kueka malengo ya kila mwezi kazini kunaanza kwa kujua wazi unachotaka kufanikisha hii inamaanisha unahitaji kufikiria kazi zako zoto miradi ulio nayo na matarajia ya timu na wajidi malengo haya yanapaswa kuwa mafanikio yanayopimika yaani unapaswa kueka kusema nimefanya hivi kwa kipimo halisi si kusema tu nitafanya kazi vizuri kisha nagawa malengo makubwa kuwa madogo rahisi ya kufanikisha mfano ikiwa lengo langu kuu ni kuongeza mauzo kwa asilimia kumi mwezi huu unaweza kuvigawa kwa hatua ndogo ndogo na kuongeza wateja tano kila wiki kutuma barua pepe 20 katika mauzo na kufanya simu 15 za wateja hii inafanya lengo lisichukwe wakati mrefu na linakua raisi kufuatulia baada ya hapo naandika malengo yangu panapo weza kuyaona kila siku inaweza kuwa kwenye daftari ya kalenda kuandika lengo inaleta akisi ya akili inanisaidia kukumbuka kila wakati ninapotaka kupoteza muda.

Ndiyo, napenda kulima kwa bustari. Kulima kwa bustari ni jambo lenye manufaa makubwa kwa sababu kwanza chakula safi yenye afya. Kupanda mboga matunda na mimea nyumbani kinatoa chakula safi kisicho na viambato nyingi za kemikali. Pili, ni burudani na kupumzika. Shuguli za kulima ni njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mazoezi ya mwili kwa wakati mmoja. Kutunza mimea kuna leta amani ya akili. Tatu, kujifunza na upunifu. Kulima kunatoa nafasi ya kujifunza mbinu mpya za kilimo, kuchanganua mimea na pia kuboresha mbinu za kuunda bustani kwa mtindo unaovutia. Nne. Ni kujihudumia. Nasaidia kupunguza gharama ya chakula na pia kuhimiza familia kutumia chakula chenyefya. Tano, inaifadhi mazingira. Mazingira, mimea inayo pandwa bustani husaidia kupunguza hewa chafu. Kunyesha mvua vizuri kwa udongo na kuongeza uhai kwa viumbe vidogo vya ardhini Kwa kifupi, kulima bustani siyo kazi tu. Pale ni burudani yenye manufaa ki afya kijami na kiiikolojia.

Mara nyingi jioni huwa naansa nikimaliza kazi zote zamchana kwanza napendelea kupumzika kidogo labda niketi kwenyekiti chenyestarehe na kunywa kikombe cha chai au maji baridi hii ni muhimu kwa sababu inanisaidia akili yangu kupumzika na kujiandaa kwa shughli sasiku baada ya hapo napenda kufanya mambo madogo ya kufurahisha au ya kujitunza Kwa mfano, mara nyingi nafanya. Napanga muda wa kusoma kidogo labda makala kitabu au hata habarisa mtandaoni. Hii ina nisaidia kuongeza maarifa yangu na kunifanya nijisikie nimetulia. Kisha napendelea kuangalia baadhi ya filamu au vipindi fyatelevisheni ili kuburudika. Hii na sehemu ya kupunguza msongo wa mawazo unaokusanya siku nzima. Mara nyingine napenda pia kufanya mazoezi madogo ya viungo au kutembea dakika chache ndani ya nyumba ili kuhamasisha msunguko wadamu. Usiku unakaribia napanga chakula chachioni ikiwa bado sikini chakula mchana vizuri. Mara nyingi nikitu rahisi chenyelishe nzuri kama mboga wali au samaki. Baada ya kula na panga, muda ya kupumzika kidogo na familia au kuwasiliana na marafiki. Mwishowe kabda ya kulala na pendelea kufanya shughli, za kutuliza akili.